Natumia muda wangu wa bure kuangalia cinema ama kufanya mazoezi. Saa zingine napenda kuangalia kanda za mambo ya kisayansi. Haswa mambo yanayohusiana na space. Ama mambo ya naehusiana na vitu kama NASA, rockets, black holes. Napenda sana kusoma kuhusu mambo kama haya.

Napenda kuvaa nguo za nguo zile napenda kuvaa ni kama vile ji jinsi na t-shirt. Mimi sipendelei sana. Sijazoea, naeza sema sijazoea sana kuvaa suti. Lakini jeans, jeans, nguo ya jeans na sweta ama jumper ama hoodie. Kama vile inajulikana kwa lugha ya mtaa.

Mi kupumzika, mi hulala tu. Mi hulala for masaa kama masaa mbili, masaa tatu hivi, alafu naamka na endelea na kazi. Saa zingine nikifanya kazi, nikisikia nimechoka sana, nachukua napu. Ya one ama two hours halafu nikiamka, sasa naendelea na kazi. Hio ndo njia yangu ya kupumzika.

Kinachonifanya ni cheke zaidi ni klipu niki ingia ni kiingia tiktok ama facebook napenda kuangalia filamu ndogo filamu ndogo za dakika moja ama mbili hasa zingine sekunde kathaa na zinafanya ni cheke ucheshi ama komedi pia napenda kuongea na marafiki na kukrak jokes ama kuwa wacheshi kunanifanya ni cheke sana.

Mimi hufua nguo mara moja kwa wiki mbili. Nguo napenda sana kama nimeziweka pamoja ili siku moja niamke nizifue zote. Na napatanga nguo zinahitaji kuoshwa mara moja kwa wiki mbili. Nikizidisha hapo sitapata nguo ya kuvaa na sipendi kufua mara kwa mara. Ndio maana nafua mara moja kwa wiki mbili.

Mimi hupenda kuenda dukani wakati nahitaji kitu. Haswa wakati nimelipwa, napata hiyo ndiyo time poa ya kufanya vitu kama shopping. Nanunua mayai, kitu yenye sina kwa nyumba. Ama kitu ninahitaji kula. Halafu, naziweka kwa nyumba, ndio naeza kuzitumia kwa muda. Sipendi kuenda sana kwa madukani. Napenda kila kitu kikiwa kwa nyumba ili niweza kukitumia bila inconvenience.

Nimewahi jaribu kujifunza kupiga gitaa lakini sikuweza nilikuja kujua lazima mtu mwenye anajua kupiga gitaa vizuri akusaidie kupiga gitaa ndiyo ujue lakini mimi nilikuwa najifunza kupitia youtube labda sikuwa na masaa nzuri ya ili nijifunza mpaka nielewe lakini najua nikianza tena na niwe na wakati wakujifundisha vizuri. Basi, nitaweza kujifunza.

Likizo yangu ya ndoto ni kwenda kwenye mji wa Las Vegas kwenye kile chumba cha kuona cinema kinachoitwa global sphere. Ningependa kuona filamu moja ama mbili katika hilo chumba la filamu na imekuwa ni ndoto. Ndoto yangu kutoka ule mwaka ambao kile chumba cha sphere kiliundwa na ningependa kwenda. Ivi karibuni.

Wakati wa mapumziko kazini mimi hupenda ku kuchukua lisaa limoja ama mawili kulala kwa muda kidogo tu. Ama kuangali kusikiza wimbo naeza hisi kuwa nikisikiza wimbo nerves zinatulia naeza hisi ni kama nimekuwa mtulivu kazini kuliko kufanya kazi kama unahisi umechoka na akili kama unahisi zimepotea kidogo.

Ukisema chakula cha haraka na jua una maanisha fast food sipendi sana chakula cha haraka. Napenda chakula kilicho pikwa chakula kilicho toka kwa shamba. Lakini si chakula ambacho nahisi si kizuri kwa mwili wangu. Si kizuri kwa health. Ningependa tu chakula ambacho kimepikwa.

Mimi ningependa kujifunza kucheza gitaa ama piano. Nijambo ambalo nimekua nikisema nitajifunza kwa muda mrefu. Tangu nikiwa kijana. Ni jambo ambalo nitaanza kujifunza hivi karibuni. Haswa nikipata mwalimu wa kufunza gitaa ama piano.